Mimi napendelea kuvaa tishati kuliko shati, napendelea tishati kwa sababu ni rahisi, inastarehesha na inafaa katika shughuli nyingi za kila siku. Tishati hunifanya nijisikie huru na nikiwa raha hasa ninapokuwa shuleni au nyumbani. Kwanza tishati ni rahisi kuvaa na kuitunza, haichukui muda mwingi kuipiga pasi na haichoshi kuvaa. Pia, inaweza kuvaliwa wakati wa joto bila kumfanya mtu ajisikie usumbufu, hii ni muhimu hasa katika maeneo yenye hali ya hewa ya joto. Pili, tishati inafaa kwa shughuli nyingi, inaweza kuvaliwa wakati wa michezo, matembezi, kazi ndogo ndogo au hata wakati wa kupumzika. Inaendana vizuri na suruali, kaptura au jeans jambo linaloifanya iwe vazi linalopendwa na watu wengi. Zaidi ya hayo, tishati hunipa nafasi ya kujieleza kuna tishati zenye maandishi au picha zinazowakilisha maoni, vipaji au mambo ninayopenda. Hii hunifanya nijisikie mwenye kujiamini na mwenye furaha ninapozivaa. Hata hivyo, ninaheshimu pia shati kwa sababu linafaa katika hafla rasmi. Wakati wa sherehe, ibaada au matukio maalumu, shati hutoa mwonekano wa nadhifu na wa heshima. Hivyo, licha ya kupendelea tishati ninajua kuna wakati unaofaa kuvaa shati. Kwa kumaliza, napendelea tishati kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ya urahisi na starehe wake lakini ninathamini pia shati kwa matukio rasmi Kila vazi lina nafasi yake kulingana na mazingira na shughuli.